Napenda kufanya kazi na wengine zaidi kuliko kufanya kazi peke yangu. Hii ni kwa sababu kufanya kazi na wenzangu hunipa nafasi ya kubadilishana mawazo na kujifunza mambo mapya. Wakati mwingine mawazo yangu huongezeka nguvu ninaposikiliza maoni ya wengine. Pia, kufanya kazi kwa ushirikiano hunisaidia kukamilisha kazi kwa urahisi na kwa haraka. Hasa pale kazi inapokuwa ngumu. Kila mtu huleta mchango wake na hilo hufanya matokeo yawe bora zaidi. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo nafanya kazi peke yangu. Hasa pale ninapohitaji umakini mkubwa au kufanya maamuzi binafsi. Hili hunijengea kujiamini na kujitegemea. Kwa ujumla napendelea kufanya kazi na wengine kwa sababu huleta umoja mshikamano na mafanikio zaidi.